Kwa upande wa michezo, mimi ni mtazamaji zaidi kuliko mchezaji. Napenda michezo inayonifanya nihisi msisimko, hata nikiwa nimekaa tu. Mchezo ninaoupenda sana zaidi kutazama ni mpira wa miguu sababu kubwa ni kwamba kila mechi ni tofauti. Dakika tisini zinaweza kubadilisha kila kitu. Bao moja tu linaweza kugeuza hisia zote. Napenda pia mashindano makubwa kama kombe la dunia au ligi kali. Hapo ndipo drama huwa nyingi, presha, makosa, na ushindi wa dakika za mwisho. Ni kama filamu, lakini bila script. Mbali na mpira, napenda pia kutazama michezo ya riadha. Inanivutia kuona mtu akijaribu kuvunja rekodi au kushinda kwa sekunde chache. Ni ukumbusho mzuri kwamba juhudi ndogo zinaweza kuleta tofauti kubwa. Siangalii michezo kila siku, lakini nikitazama napenda kuwa makini. Simu pembeni, mawazo yote kwenye michezo.

Msimu ninaupenda zaidi ni chemchemi. Ni wakati wa kuamka upya, mimea kuota na hewa kuwa safi. Kila kitu kinajionyesha upya na kunipa hisia ya kuanza upya pia. Napenda jinsi jua linavyokaa kwenye nafasi nzuri, si kali sana na si baridi sana. Hii inafanya kuwa rahisi kuwa nje, kutembea au kufanya shughuli mbalimbali pia chemchemi hufanya maisha ya kila siku yawe na rangi zaidi. Maua, miti na wanyama wanapoonyesha uhai na furaha kidogo kila siku. Lakini si chemchemi tu, ninaweza pia kufurahia majira ya joto kidogo hasaa likiwa limechanganywa na mapumziko au likizo.